Je, unapenda maua? Kusema ukweli, maua nayapenda lakini sijawahi kuona mchungu wa maua bila miba. Sasa kama mtume alivyotuambia, tuwaite watu wetu na wapendwa wetu majina vizuri, wewe kwa nini ukaenda kumwita chungwa? Ungeenda kumwita mwardi, angekupa harufu nzui, unaenda kumwita mchungwa, unataka chungwa anakupa miba. Tunatakiwa tuwe makini katika kuchagua majina ya kuwaita mbona mwanzo tulimweka lombi na katikati tukaweka pete?